Ninashughulikia kazi za dharura kwa kuhakikisha kwanza na tathmini kwa haraka kiwango cha umuhimu wake. Ili kujua kama inahitaji hatua ya papo hapo au ndani ya muda mfupi baada ya hapo ina ipa kipa umbele kuliko kazi zingine. Na kama ni kubwa naiweka katika hatua ndogo ndogo ili iwe rahisi kuikamilisha bila makosa. Wakati huo huo, ninafanya mawasiliano muhimu kwa meneja au mtu anayo husika ili wajue kuwa kazi hiyo inaendelea kushughulikiwa. Ninajitahidi kufanya kazi hiyo kwa kasi lakini kwa umakini kisha baada ya kukamilisha naandika kilicho tokea ili nijifunze na kuboresha jinsi ya kukabiliana na dharura zinazofuata.

Kwangu mfanya biashara bora ni yule anayechanganya maono, udhubuthi na uaminifu. Mfanya biashara kama strifu masiyewa kwa mfano ananivutia kwa sababu alijijenga kutoka mwanzo na bado amebaki mnyenyekevu. Kitu cha ajabu alichowahi kufanya ni kuendelea kuwekeza katika teknolojia na vijana hata wakati mazingira ya biashara yalikuwa magumu sana. Ninajifunza kutoka kwake kuwa mafanikio yanahitaji uvumilivu fikra za kimkati na moyo wa kutoa kwa jami. Ninahisi kwamba mtindo wake wa kufanya biashara unawatia moyo. Hana haraka ya kupata faida kwa muda mfupi badala yake anaangalia maendeleo ya muda mrefu na hadhari kwa watu mfanya biashara wa aina hii. Hunikumbusha kuwa biashara nzuri si ju ya pesa tu bali pia juu ya maadili na hadhari chanya kwa wengine.